Kwa mara mingi mazoezi mimi hufanya jioni kwa sababu asubuhi mara mingi unaweza kuta nikiamka asubuhi niko na ile haraka ya kwenda kazini ama siku yangu tunaanza pole pole. Lakini jioni sasa utakuta jioni ndo siku kabla iende kuisha ninafanya mazoezi yangu alafu sasa ndio ninapumzisha sasa mwili. Sasa hapo ata siku ikiisha kama nimefanya mazoezi, inaisha kama niko fresh. Sasa mazoezi yangu mimi hufanya jioni.